Aha, aha, unakumbu kumbu gani nzuri za shure? Aha, kumbu kumbu zangu, nzuri shuleni, ni michezo, tulikuwa tunacheza, tukiwa wadogo. Eee, kwa sababu wakati tumemaliza kusoma, tulikuwa tunashinda kucheza. Tunaenda tunacheza, tunacheza, hiyo ndiyo kumbu kumbu langu, kuu, ambazo ni kumbu kumbu langu, ambao nakumbuka nimichezo, na kucheza na wezangu, kujuana, kufurahiana.

Aha, ni somo gani nililolipenda shuleni? Sema kiswahili, kiswahili nilikipenda kwa sababu Nikitu nilikuwa naongea nacho naongea nyumbani ni kitu nilianza kuongea na wazazi wangu ni kitu nilianza kuongea na marafiki zangu So nikienda shuleni ilikuwa kitu rahisi kiswahili ilikuwa rahisi sana na ndio niliipenda tangu nikiwa mdogo shuleni.

Mnyama ambaye ninampenda kumfuga ama nataka kumfuga. Sio mnyama mwenye ninayefuga sahizi ni paka Napenda paka sana kwa sababu kumlisha ni rahisi na kumtunza na usafi ni mnyama msafi ni mnyama hata wageni wakikuja, Hawaumizi anashirikiana nao, napenda paka sana na mwenye nataka kufuga ni umbwa.

Nafanya nini kuongeza uzarisaji wangu? Kile nafanya, ninaporipwa mshahara mwisho wa mwezi na hakikisha kwamba. Hizo pesa nimezitumia kama kufanya biashara, na kopeshana, na nunua vitu. Alafu hizo vitu naziuza, na kopeshana kama nimekopeshana elfu tano, mwenye atanipatia atanipatia na elfu sita. Haya, na nunua shares.

Nikuambie shughuli zangu wakati wa mvua, kwanza najitayarisha na kununua buti, ambazo zitanizuia kukanyanga matope, kitu ya piri. Na tayarisha shamba langu kupanda mimea ambayo itakayotumika kumvua imee na niuze baadaye. Natumia hii mvua, natumia wakati wa mvua, kama kutega maji nitumie wakati wa kiangazi.

Aha, mimi inapendelea sketi, kwa sababu mke wangu akikaa chini anapendeza, inamsaidia akae vizuri kila wakati. Haya sketi inavutia kwa mke wangu, kwa sababu mke wangu anapovaa sketi anakaa vizuri, shepu inaonekana nzuri, alafu wakati anaenda msalani kujisaidia, inakuwa ni rahisi kutoa na kuvalia.

Aya, pahali napenda kuwa, aina gani. Minapenda mahali pameturia, kuna miti, kuna mimea, na kuna maji kando yangu kwa sababu unapenda kuagirea. Napenda mahali ya kuna kelele, napenda mahali watu wapi gani, napenda amani. So unapenda mahali kuna miti, maua mahali panapendeza sana.

Nikuambie kitabu ambacho nakipenda zaidi, kitabu cha biblia, kwa sababu kinanifunza mambo ya kitambo haya wafanyikazi wa mungu, waliokuwa pale, waliofanya kazi, walioahidiwa kuingia bethlehemu, mazingira mazuri ya yesu, na kutakavyokuwa, baadaye, napenda sana.

Ha, mimi nafanya nini wakati mwingi wikendi? Ha, mimi na, ni wakati wakuoga, na pumzika, haya, ni wakati wakuenda kanisani. Niki toka kanisani, na kuja, na tayarisha, nafanya mambo yangu. Kama ni biashara ya jumatatu na itayarisha, jumapiri wakati wa wikendi ama jumamosi, ni wakati wakufua, ni wakati wakurima, ni wakati wakutembelea marafiki zangu.

Napenda kipindi cha maimuna na napenda kipindi cha maimuna kwa sababu huyu ni ni msichana ambaye anakandamizwa sana na wazazi asipendane na kijana yake ila anaamua kumpenda na kumpenda na anaamua uamuzi wake si wa kuambiwa. So napenda hiyo vile anafanya na anafuata na napenda vile kipindi kimepangililiwa.

Je? Ninapenda kwenda pwani? Kabisa. Mimi napenda kwenda pwani. Kwa sababu pale, hakuna baridi. Tena, hakuna kazi mingi. Na tena, sivai mavazi mengi, ambayo tunavalia huku kwingine. Alafu pale ni kuogelea. Na vile napenda maji. Alafu samaki. Mimi napenda kula samaki. Kwa hivyo napenda kwenda pwani, na ninapenda kiswahili chao, lugha yao, na mazingira yao, na utamaduni.

Aha, ngoja ni kwambie, mimi napenda kahawa. Kwa sababu kahawa inachangamusha mwili. Kahawa inafanya, kama ukona usingizi, usingizi unaisha. Na kahawa inafanya, kahawa inaradha ingine tamu sana. Kwa hivyo kila saa hata nikikunywa mara ngapi, naipenda tu, naipenda, napena kahawa.